Naam nafanya kazi na timu za mbali kwa kutumia mawasiliano mazuri kwa mfano natumia mitandao ya WhatsApp, Zoom au Google Meet. Pia naweka ratiba ya mkutano ya mara kwa mara, vilevile natumia ujumbe wazi na mfupi ilikuepuka kukanganyika, vilevile nafanya mpangilio wa kazi kwa kugawa majukumu kwa wazi kwa kila mfanyikazi, pia nahakikisha kuna nidhamu na uwajibikaji kwa kila mwanatimu.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani, hii kwa sababu bustani hutoa chakula safi kama vile mboga, matunda na viungo. Bustani pia hufanya mtu awe na mazoezi mepesi ya mwili. Pia huongeza uzuri kwa mazingira vile vile hutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo.

Mazingira nninayopendelea kazi, mazingira bora yenye heshima na ushirikiano kati ya wafanyakazi, mazingira yetu nye mawasiliano ya wazi, mazingira yenye usalama na utulivu, mazingira yenye ratiba yenye uwiano katika kazi na maisha binafsi, mazingira ynye fursa za kujifunza na kukua.

Kumsaidia katika jami kwa kwelimisha watu. Pia nasaidia kwa kutoa ushauri na msaada wanapoitaji. Pia nasaidia katika mawasiliano na kutatua matatizo panapokuwa na matatizo. Vile vile nasaidia kuhamasisha maendeleo katika jami.

Na, napenda sana science ya kompyuta, hii ni kwa sababu usaidia kutatua matatizo ya kiteknolojia, pia inanafasi nyingi za ajira na utumika kutengeneza programu, pia napenda science ya biolojia, hii ni kwa sababu huweleza maisha halisi ya viumbe na umuhimu kwa afya ya viumbe pia.

Na napenda sana drama kuonesha maisha ya halisi na isia. Pia napenda vichekesho kwa kuwa huleta furaha na kucheka. Na napenda pia action kusababu hujaa vitendo na mapigano. Vile vile napenda dokumentari kusababu uto elimu ya kweli maishani.

Na mna penda kununua bidha mitandaoni kwa mfano kwa duka ya jumia. Ini kwa sababu wako wa muda kwa kuwa hawitaji kusafiri ya ukuwa kwenye foleni. Kuna urahisi na upatika wanaji wa bidhaa unazazipenda. Pia unapata bidha kwa kuchagua unapenda. Pia inabei nafuu na pia uduma zao ni za kufikisho.

Naam nguvu zangu kazini mawasiliano ya wazi, uchanganuzi wa haraka, marifa kwa mapana na marefu, upatikanaji muda wote, uvumilivu na usikivu kubadilika na pia kwa usahihi na mpangilio.

Ndiyo napenda kucheza na watoto hii ni kwa sababu kucheza na watoto hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuimawarisha uhusiano na upendo husaidia watoto kujifunza na kukuza akili zao, huongeza furaha na kujiamini kwa watoto, pia husaidia mdoto kujifunza, kushirikiana na kuwasiliana.

Ndio, napenda sana kuvaa vipuli, hii ni kwa sababu vipuli huongeza urembo na kujiamini, huonyesha mtindo wa ladha ya kibinafsi, huweza kuandamana na mavazi au tukio maalum, pia ni sehemu ya utamaduni na desturi kwa watu wengine.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa katika kazi na biashara zangu kuwa na maisha bora na yenye utulivu ili niweze kusaidia familia na jamii kwa jumla Pia ningependa sana kuwa mfano mzuri kwa wengine na kuhishi maisha ya maana na furaha.

Na mnalinda mazingira kwa kuelimisha watu kuhusu muhimu wa kutunza mazingira kwa kutuwa ushauri wa vitendo kama kunguza taka na plastiki Kwa kuhamasisha upanzi wa miti na pia kwa kusaidia watu kuelewa mbadili kwa tabianchi kwa luga raisi Pia nasaidia jamii kwa kupanga miradi ya tunzaji wa mazingira.

Naam kumbukumbu zangu nzuri za utotoni ni kama kucheza na marafiki bila wasiwasi, likizo za shule, hadithi kutoka kwa wazazi au wazee, siku kuu ya kusherehekea kama ya krismasi, jifunza vitu vipya na mafanikio madogo kama kufanya vizuri shuleni.

Ndio napenda sana asali hii ni kwa sababu asali ina ladha tamu ya kiasili tumika kama chakula na tiba ya kiasili husaidia kupunguza kikohozi na maumivu yako asali pia hutoa nguvu na uongeza kinga ya mwili asali pia hutumika katika chai uji au kama dawa nyumbani.

Napenda sana keki ya vanilla hii ni kwa sababu ni raisi na huenda na ladha nyingi Pia napenda keki ya matunda kwa sababu uja matunda yaliyo kaushwa na ni marufu kwa sherehe Pia napenda keki ya karoti, ambayo ni laini na yenye ladha ya kipeke vile vile napenda keki ya velvet yenye rangi na ladha ya kuvutia.

Na mnathamini kazi mbali mbali wa mfano naithamini kazi ya afya nafanya na madaktari wauguzi na wahudumu wa afya hii ni kwa sababu kazi hii inaokoa na kuboresha afya ya jamii pia naithamini kazi ya elimu ambayo huwahusisha walimu wanafunzi na waadhiri. Hii kazi hii huunda kizazi cha sasa na kijacho pia nathamini sana wakulima na wafugaji hii ni kwa sababu wakulima huhakikisha upatikanaji wa chakula katika jamii.

Mchezaji bora wa mchezo wa kikapu majulikana kama michael jordan haliwa ushinda matajisita ya nba na chicago bulls hali pata mvp na nba maratano hali kuwa mvp na finance marathita hali kuwa na ujuzi mkubwa kasi na ushinda ni mkali aliibadilisha basketbol kuwa mchezo maarufu sana duniani.

Naam natumia simu yangu kwa mawasiliano kwa mfano kupiga simu Natumia kwa mtandao na taarifa Kwa mfano kusoma habari kujifunza na kufanya utafiti Natumia katika kazi na masomo Pia natumia katika biyashara Pia natumia simu yangu katika burudani kwa mfano kusikiza muziki na mwishowe natumia simu yangu pia kupiga picha na kuchukua video.

Na wakati wa mvua, mimi husoma vitabu ama gazeti, pia natazama filamu au vipindi nyumbani, nasikiliza mziki, napika au kuoka fano keki, napumzika na familia, najifunza vitu vipia mtandaoni, na pia nasafisha napanga nyumba.

Mimi utumia wi-fi, hii ni kwa sababu wi-fi utumika nyumbani, ofisini, au maeneo ya uma. Pia maramingi ni ya bei nafuu na niya matumizi kwa mdamrefu. Pia wi-fi ni nzuri kwa sababu unaweza kutazama video, kufanyia kazi, kufanyia masomo na kuwekwa faili kubwa kubwa.

Naamu, napenda sanaa ninayochochea fikra na hisia kwa mfano sanaa ya kuona kama vile michoro sanaa ya fasihi kwa mfano mashairi hadithi fupi na riwaya sanaa ya muziki na sanaa ya maonyesho.